Kwanza napumua kidogo na kuseta mpaka. Huwa naacha kila kitu kwa dakika tano ama kumi. Natoka ofisini au nikitoka kwenye desk nakwenda nje kupata hewa safi. Au hata tu kusimama dirishani nikiangalia mbali. Napumua kwa kina. Hii itanituliza akili sana na inahisi kama nimerest kidogo. Naandika kila kitu chini. Huwa nachukua karatasi au notes kwenye simu. Au kuandika orodha ya kila kitu kinachonisumbua. Kazi gani? Redhead kani? Hii ni muimu zaidi. Kisha naprioritite. Nianze na zile kubwa au zinazohitaji kuisha haraka kuona kila kitu kwenye karatasi kinanifanya nihisi nina control zaidi badala ya kila kitu kuwa kwenye kichwa.

Madukani ya asubuhi mapema sana aswa wikiendi kama saa moja ama saa mbili wakati duka au supermarket bado ni tulivu rafu zimejazwa upya na hakuna msongomano wa watu nahisi poa zaidi naweza kuchagua vitu vizuri bila haraka na hata bei za mboga au samaki huwa fresh na bei poa kidogo kabla watu hawajafika.

Maisha ni mafupi. Usiyapoteza kwa mambo yasiyostahili. Nimejifunza kuwa wakati ndio mali yetu ya dhamani zaidi. Badala kukasirika kwa vitu vidogo, kushikilia chuki au kuishi kwa pendeza wengine napenda kuchagua yangu na watu wanaonipa positive energy. Siku moja nilipoteza mtu wa karibu wa ghafla ili nifundisha kuwa usisubiri kesho kusema na kupenda au kufanya kitu unachopenda.

Umeme unapokatika aswa usiku, huwasi janga kubwa kwangu, bali wakati wakupumzika na kufurahia vitu vya kawahida ambavyo mara nyingi, tunavisahau, kwanza anawasha mishuma au tochi, huwa nina mishuma richa bota yadi, hili nyumba isibaki giza kapsa, hii atmosfya ni candlelight inakuwa romantic au peaceful kama movie. Natoka inje kuangalia nyota hali ya hewa nzuri natoka inje balcony au yard giza kukinafanya nyota zinyonekane wazi sana Wanafil kama niko camping na inanituliza akili vizuli Nikusoma kitabu au kuandika na chukua kitabu nilichokuwa nikipenda na kusoma kwa candlelight au flashlight Uwa naandika kwenye journal mwanzo yanakuwa mingi wakati wa utulivu kama huo.

Kazi yangu kuu ni software developer, so ninafanya kazi ya backend developer na kidogo ya data analysis. Tangu nilipokuwa mdogo, nilipenda sana kompyuta, nilikuwa nikichiza mchezo, nilikivunja programu na kujaribu kuunda code rahisi kwenye basic or html za miaka ishirini. Nilipenda kichuo, nilichagua computer science kwa sababu nilihisi kama nimechagua logic, ubunifu na fursa, kufunya kitu nilichokipenda maisha, kinachobadilisha maisha ya watu. Si kuwa na uhikika mwanzoni, nilifikiria labda electric engineering ama accounting lakini baada internship yangu ya kwanza programi nilijua hii ndio njia yangu ilinipa uhuru wa kufikiria na kuunda vitu kutoka zero hisia unapomaliza future au kutotua bug ngumu ambao imekua inasumbua watumiaji Inanipush code kila kitu kinafanya kazi vizuri inakuwa kama umeshinda Pia napenda kuwa najifunza kila siku technology inabadika haraka Hivyo kila wiki kuna kitu mpya ambayo inaboresha kazi yangu na timu yetu ni nzuri tunafanya pia programming na code reviews ambazo zinakuwa za kufurahisha za kujenga Wakati mwingine data zinakuwa tight hasa wakati wa release kubwa na hisia kuleta msongo wa kazi Pia kuna wakati kwa code haifanyi kazi na unakaama saa niki debug bila kujua tatizo iko wapi inaweza kukatisha tamaa na hapa ndipo changamoto ya infrastructure umeme unapokatika au internet kuwa slow nia inaathiri productivity sana Ningependa tuwe na work life balance bora zaidi siku hizi remote work imekua normal Lakini bado kuna expectation ya kuwa online kila wakati Pia ningependa kampuni yetu iwe zaidi kwenye training au conference ili tuweze kuwa updated bila kulipa kutoka mfuko wetu na labda kuwa na ofisi yenye standing desk na gym kidogo inasaidia sana afya.

Nimeweza kusafiri kwenye ndege mara kadhaa na kila mara inakuwa eksperience ya kipeke mchanganyiko wa excitement kidogo na uwoga na furaha kuona dunia kutoka juu Mara yangu ya kwanza ilikuwa miaka michache iliyopita nilipokuwa nikienda Nairobi kwa conference ya tech Ilikuwa na wasiwasi kidogo kwa sababu sikuwahi ingia ndege kabla Lakini baada ya takeoff nilipotazama dirisha na kuona mawingu na ardhi ikipungua chini Wow ilikuwa kama ndoto, hiyo isia ya kuruka juu ya mawingu unanifanya nihisi huru mkubwa Napenda sana sehemu ya ndege kukaa kwenye street kuangalia movie au kusikiliza mziki na kula ile chakula kidogo wanachokuletea na wakati wa take off au landing, huwa natoa picture au video nikitazama wingu au runway.

Zamini zaidi maishani mwangu, si iliyo inalipa zaidi au inayonipa title kubwa Bali ni kazi inayokusaidia wengine kujifunza na kukua hasawa kupitia mentoring au kufundisha vijana wanaotoka kuingia kwenye tech Nimekua nikifanya hii kazi kwa miaka mingi sana Mara nyingi bila malipo au kama voluntar yVolunteer, huwa naenda shuleni za secondary au vyuoni nikifundisha coding basics au nawamentor vijana wanatafuta internship au kazi ya kwanza Pia nina group ndogo kwenye whatsapp na discord ambao tunajadili coding challenges na tunashiriki job opportunities nakuwapa feedback kwenye CV au project zao.

Wakati wangu wa kupumzika na kufurahia maisha ya nje ya kazi na deadlines Huwa najaribu kuwa na balance kupumzika kufanya vitu ninavyopenda na kuwa na watu wanao nifurahisha mara nyingi wikendi asubuhi ya jumamosi hulala kidogo zaidi na breakfast poa huwa siweki alam ninalal hadi saa nne saa au faifu asubuhi Kisha naamka nafanya kahawa au chai moto nakula breakfast vizuri mara nyingi pange eggs matunda au mandazi ya maharage hukaa balcony au dirisha nikifurahiya ewa safi ya asubuhi kutoka inje na kufanya kitu cha active napenda kuenda kutembea au hiking kwenye trail karibu au ata kuenda beach kama niko karibu na bahari au mara nyingi nina cheza football na mara afiki au kuenda gym kidogo inanisaidia sana kutoa stress ya wiki jioni kuonana na marafiki wa familia mara nyingi jumamosi jioni huwa tuna hang out tunakutana nyumbani kwa mmoja wetu tunapika nyama choma au pizza pamoja tunacheza mchezo ya board au tu kuongea na kucheka adi usiku wakati mwingine tunakwenda bar au club kidogo na kucheza ngoma ya kunywa pombe kidogo.

Kwa muda kazi ni ndio moja ya skills ambayo ime nibadilisha sana awali nilikuwa nikichelewa kila kitu nikifanya multitasking na kuishia kuchoka bila kufanya mengi sasa nina mbinu zangu ambazo zinafaa vizuri na plan wiki yangu jumapili jioni au jumatatu asubuhi Huwa nachukua dakika kumi na tano ishrini tu kuandika kila kitu kinachohitaji kufanyika wiki hiyo. Meetings, deadlines, task kubwa na ndogo. Kisha naweka priorities, nini must do, nini should do na ninaweza kudelegate kwa huwa natumia simple tools kama google calendar kwa meetings. Time blocking ndiyo secret yangu. Huwa nablock kalenda yangu kwa vipindi kama saa tatu to saa kumi na moja ni deep work, saa kumi na moja hadi saa kumi na mbili ni emails na quick task saa nane hadi saa kumi ni project nyingine. Hii inazuia kazi kuspill kila mahali na inafanya nifanye kitu kimoja kwa wakati.

Inafanya mambo kadha ya kila siku ilikuwe kafi yangu nzuri, si mazwezi makubo au diet, curling, bali habitu raisi ambazo zimekua rutini na zinafaa sana. Mazozi ya kila siku uwa nafanya angarabu dakika 30 ya 25 ya physical activity, mara nyingi ni kutembea raka jogging inje au workout nyumbani bila gym equipment. Weekend na penda hiking au kucheza futbol na marafiki, hii nasaidia moyo, misuri na inaintuliza kili vizuri. Kula vizuri na balance na jaribu ukula chakula chenye mboga, matunda, proteini na carbs mzuri. Kama ugali na mboga, samaki ya nyama, choma na salad au pilau na matunda badai. Si strict sana lakini ipunguza skari na fried food. African-erated diet inafasa na full grains, beans na all foods.

Makosa kazi ni anatokea kila mara, hata kwa wale wanafikiria kuwa ni pro zaidi, na nimejifunza kwa jinsi, unavyashugulikia ndiyo, unakunyo, unaokufanya uwebora zaidi au mbaya zaidi, hivi ndiyo ni navyofanya sasa hivi, kwanza nakubali haraka, maratu ninapongundua ni mekosea, huwa nasema moja kwa moja, samaani, hii ni mekosa yangu, au ni mekosea hapa, Siki defensives wala eskizos za muda mrefu kubaila laka kuna pungua tensho na kuwa pa wengine ishima kwa mba unaweza kubeba responsibilities elewa tatizo huwa nauliza maswali ili ni fahamu makosa yalifanyika vipi na impact yake ni nini Hii na dhili nini aswa je inaita jifix haraka hii nasendia ni sirudia makosa yale yado nafikiria solution badala ya brain uwa na shift focus kwenye asa tufanya nini ili kurekebisha badala ya kufikiria kwa nini nilifanya hivyo nafanya action plan na rekebisha code na update client au niandike apology email ikiwa inaitajika kama makosa ni makubwa uwa na involve timu au boss haraka ili tuweze kushugulikia kwa pamoja na jifunza kutoka kwa ke baada kila makosa uwa nafanya mimi postmortem peke yangu au natimu ni kusababisha ninaweza kufanya nini tofauti next time Mara nyingi uwa naandika note kwenye journal yangu au quad reminder kwenye workflow Hii inageuza makosa kuwa lesson badala ya aibu Sijiruhusu kujiukumu kupita kiasi awali nilikuwa na jilaumu sana Nakosea mara kwa moja na isi kama nimeshindwa kabisa Sasa nimejifunza kuwa makosa ni pati ya kujifunza na kukua aswa kwenye kazi kama programming ambako kila mtu anakosa ya kila kitu na communicate vizuri kama makosa ya nadhiri wengine uwa na julisha mapema na kwa uwaminifu.

Napenda kuvaa nguo smart casual. Zile zinaweza kuwa comfortable lakini zinaonekana sharp and stylish bila kuwa formal sana. Siwezi kuvaa suiti kila siku lakini napenda kuonekana nadhifu na confident. Kwa juu napenda button down shirts au pull shirts, polo shirts. Aswa zileza cotton au linia nyepesi. Zinanzo pitisha hewa vizuri hapa joto linapokuwa kali. Mara nyingi huwa plain colors kama blue, white au earthly tones Lakini wakati mingine naweka ile ya enye patterns kidogo.

Iki ni moja ya vitu vinavyo ni furaisha zaidi maishani ni kama chakula cha roho napenda aina mbali mbali lakini zaidi bongo flavor, afrobeats na reggae ya kawaida Izi zanifaa kwa sababu zinachanganya midundo ya Afrika maneno yenye maana na energy inayo kufanya utake kucheza au kutafakari Mwimbaji wa bendi ninaependa zaidi ni diamond platnam ndiye king wangu wa bongo flavor midundo yake inawaka na anajua jinsi ya kuchanganya love songs, party vibes, nyimbo kama yope au wa, unifanya nicheze bila kujizuia. Burna Boy kwa Afrobeat, album yake African Giant ni masterpiece na nyimbo kama yeah au on the low, zananipa Pride Africa na Bob Miley kwa reggae, classic kama One love na No woman No Cry, unipa peace na message za maana na upendo. Nasikiliza mziki wakati wowote karibu asubui nikifanya maoezi hau kuenda kazini jioni nikirelax nyumbani na headphones na wikendi kwenye party na marafiki nikicheza ngoma kali wakati nasikiliza wimbo na upenda na hisi furaha safi moyo unapiga haraka miguu inaanza kumove yenyewe na stress zote zinapotea ni kama mziki unanibeba kwenye ulumeengu mwingine unanifanya nihisi connected na watu na utamaduni wangu.

Napenda sana kupanda mlima, ni moja ya activities nazozipenda zaidi hasa wikendi au wakati wa likizo nachanganya mazoezi, adventure na pesi ya kile ambazo huwezi kupata mahali pengine napenda kupanda mlima kwa sababu views za juu Unapofika summit, unapoangalia chini na kuona mawingu, maziwa na maji inonekana midogo hiyo hisia nimefika juu ya dunia ni priceless. Challenge na fresh air no wonder kunanifanya nihisi strong na alive jasho, misuli inawaka lakini hewa safi na mazingira ya pori.

Chumba ninachokipenda zaidi chumbani ni sebule, si chumbani wala jikoni, bila sebule ndio hati ya nyumba yangu, mahali ambapo kila kitu kinahisi kuwa relaxed na welcome, sebule ni mahali pa kulicharge baada ya siku ndefu ya kazi, It's a spacious kidogo ina sofa kuwa na comfortable ambayo inakaa vizuri sana na inadirisha kubwa linalo ingiza mwanga wa asili wakati wa mchana Nimeweka mimea mingi ya ndani ili iwe fresh na rafu ya vitabu na decoration kidogo zake ni tamaduni kama vikapu au paintings za afrika Hii combination inafanya chumba kiwekoze na chenye vibe ya amani shughuli inayofanyika pale nyingi, nasoma vitabu au magazini, nikikaa kwa sofa, nikinywa chai moto mkononi, au naangalia series ya movie kwenye TV Wakati wa wekendi marafiki wa familia tunakutana huko, tunacheza mchezo ya board, kuongea hadithi au tu kukaa na kusheki chakula kidogo na wakati peke yangu, huwa nafanya meditation kidogo au kusikiliza music kama ndani ya sebule hiyo nahisi utulivu na furaha kabisa kama stress zote za inje zinapotea mara tu napoingia ni mahali ambapo nahisi niko nyumbani kweli salama na free kuwa mimi mwenyewe.

Napenda sana kujifunza mambo mapya ni kitu kinachonipa energy na inafanya maisha yawe exciting Siwezi kukaa bila kujifunza kitu kipya kila wiki hasaa kwa sababu kazi yangu ya tech initaji hivyo. Lakini pia kwa sababu inanifanya nihisi kukua. Hii ndivyo ninavyofanya mara nyingi. Kupitia online resources au na courses. Uwa nasoma kwenye YouTube channels kama Free Code Camp au Traverse Media Coding. Kocera au Udemi kwa courses fupi. Mara nyingi hufanya kitu kidogo kila siku dakika 30 au 60 ili nisifanye overwhelm Kwa fanya projects ndogo peke yangu badala ya kusoma tu uwa tu na build kitu practical kama app ndogo ya weather au chatbot raisi Hii nafanya kujifunza kuwa fan inabaki akilini mithede GitHub na maali pangu pa kueka izi projects kusoma vitabu au articles napenda vitabu kama clean code au atomic habits kwa self-improvement articles kwenye medium div to hacker news hacker news hufawanya scrolls kidogo asubuhi na chai nikipata idea mpya ya siku.

Kwa kila asubuhi ni kitu ninachokipenda sana ni wakati wakuset tone ya usiku nzima na inafanya nianze siku nikiwa na energy na amani moyoni. Mara tu nikiamka. Huwa naanza kwa kunyoosha mwili ndogo kitandani. Si kuruka mara moja bali kutoa stretch nzuri, kupumua kwa kina na wakati mwingine kutoa shukrani kidogo kwa kuamka na afya. Kisha nafungua pizza pizi pazia ili mwanga wa asubuhi uingie. Hii hunisaidia sana kuamsha mwili naturally. Napenda kuamka karibu saa 5:30 au 6 asubuhi Si mapema sana kama wengine lakini inatosha kunipa wakati wakutosha bila haraka Wikendi huwa nachelewa kidogo hadi saa moja. Kiamsha kinywa ni muhimu sana kwangu. Huwa nakula kitu chenye protini na matunda. Mayai, ndizi yogurt au oatmeal na karanga. Pamoja na chai moto au kahawa nyeusi. Siwezi kuondokea bila kula inanigiva energy hadi chak train. Kabla ya kuondoka kazini Huwa nafanya mazoezi kidogo jogging au yoga nyumbani dakika 20 au 30 kisha kuoga kuvaa na kuplan siku yangu. Naangalia kalenda na kuandika priorities tatu za siku hiyo kwenye journal au app. Kuhusu asubuhi zangu nahisi furaha na utulivu mkubwa ni wakatu wangu pekee bila distractions na inafanya siku yangu iwe productive na positive zaidi. Kama nikupuuza rutini nahisi siku inakuwa chaotic kidogo.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu kwangu ni Michael Jordan, yeye ndiye Goat. Moyoni mwangu ingawa debate inaendelea na lebron James au wengine Jokic. Ninapenda Michael Jordan, yeye si tu mchezaji bora, bali alibadilisha mchezo kabisa. Alikuwa na competitive spirit, isioweza kushindwa. Bila kila mchezo alicheza kama ni finali, alifanya basketball, iwe global na style yake ya kucheza dance, faceway, defensive, ilikua poetry in motion. Alishinda championship sita bila kupoteza final na alikuwa clutch king Wakati wa pressure yeye ndiye unayetaka kuwa na ball Mchezo wa ajabu niliomuona game 6 ya 1998 NBA final dhidi ya utah jazz ile ya last shot alisteal ball toka Karl Malone aka dribble, aka push brainless kidogo, aka hit ile jumper ya kushinda mchezo na championship ya sita Hii ilikuwa mwisho wake na bulls na inabaki kuwa moja moment ni iconic zaidi kutoka sports history Ujuzi uliomfanya kuhave a special scoring ability, defensive athleticism na mid-range game perfect Alikuwa complete player offense na defense zote top level Wakati ninamuona akicheza the last dance nahisi inspiration na goosebumps kama nikitazama mtu asiye wa kawaida, anayefanya impossible kuwa possible Inanifanya nitake kuwa bora zaidi maishani si tu basketball.

Napenda mwanga wakati, zaidi kuliko mwanga mkali, ni kitu kinachonifanya nihisi comfortable na relax nikiwa nyumbani au mahali popote. Mwanga mkali hunifanya nihisi kama niko hospitali au ofisini inachokesha macho inaharibu mood ya kupumzika na wakati mwingine inasababisha maumivu ya kichwa baada ya muda. Lakini mwanga wa kati hunifanya chumba kiwe cosy sana inakua perfect kwa kusoma kungalia movie au tu kukaa na marafiki jioni Inatuliza akili inafaa hapa joto linapokuwa kali Kwa sababu haiongezi hisia ya uchovu nyumbani huwa naweka dimas au laps nyingi ndogo ili niweze kuadjust asubuhi labda mkali kidogo ili niamke vizuri Lakini jioni mwanga wa kati au hata dim zaidi hii ndio favorite.

Kushirikiana ni moja ya vitu ninavyopenda zaidi kazi ni haswa kwa sababu kazi yangu ni software development haiwezi kufanya pekee yangu nahitaji timu ili niwe successful. Hivi ndivyo ninavyofanya ili ushirikiano uwe mzuri na productive kwa sikiliza na kuwa open minded Kwanza kabisa uwa nasikiliza ideas za wengine bila kuwakatiza wa kufikiria. Yangu ndiyo bora Hata kama sina agree mara moja na uliza maswali hili ni leo perspective yao inafanya watu wahisi inadhaminiwa na wanaweza kushiriki zaidi kuwa komunikative wazi na mara kwa mara Wanaweka updates za kila siku wao wiki Hili kila mtu ajue ninafanya nini na kama kuna blockage, kama kuna issue sema mapema badala ya kusubiri adi deadline tools kama Slack, Jira au Zoom zinasaidia sana wazi naandika vizuri ili isiwe misunderstood kuwa kredit na kushangilia mafaniki ya wengine wakati mtu wanafanya vizuri wanasema publiki kwenye channel au meeting asante kwa hii ilikuwa helpful sana inawapa motisha na inafanya team iwe positive kuwasaidia wakati wanahitaji kama naona kolige anastack au anawakload nyingi huwa nawapa msaada kama pia programming call review haraka au Hata kushiriki task inarudi kwangu pia wakati ninapohitaji help kuwa flexible na kujenga trust huwa nakubali feedback bila defensivesi na jaribu kuwa viable kama nimesema nitafanya kitu hii deadline kitu flani ninafanya. Trust inafanya collaboration iwe rahisi sana kwa muda mrefu. Fanya bonding nje ya kazi kidogo mara nyingi tunafanya virtual coffee au team lunch au tu kuongea mambo ya nje kazi kwenye cheat kwenye chat Hii inafanya tuwe marafiki zaidi na inaboresha ushirikiano wakati wa kazi.

Kujenga mahusiano mazuri na wafanyakazi wengine ni kitu ninachokifanya kwa makusudi Kwa sababu najua kuwa timu yenye uhusiano mzuri hufanya kazi zaidi vizuri na maisha kazini yanakuwa ya kufuraisha zaidi Naanza kwa kuonyesha interest kweli kweli kwao siku ya kwanza au wakati mtu mpya anakuja timuni huwa nauliza maswali ya kawida lakini ya moyo umetoka wapi, unapenda kufanya nini wikendi, au unafahamika na hii tool, sio interview bali mazungumzo ya kweli, hii inafungua mlango haraka zaidi Nawasaidia bila kutarajia malipo kama naona mtu ana struggle na task au deadline tight huwa nawapa msaada, naeza kusaidia hapa au, nimefanya hii hapa awali, nikupe tips haraka. Watu wanakumbuka wakati ulipowasaidia na inajenga trust na urafiki kwa kweli nafanya small talk na bonding nje ya kazi asubuhi nikifika ama nasalimia kila mtu na kutuo comment ndogo umepumzika vizuri wikendi au hiyo shati inakaa poa Pia tunafanya virtual coffee breaks au lunch pamoja mara kwa mara au tu kucheza online games kidogo hapa baada ya kazi. Hizi moment ndogo zinabadilisha wafanyakazi kuwa marafiki wa kazini.

Chumba changu cha kulala ni kidogo na kozi. Si kubwa sana lakini kimenifaa vizuri kwa maisha ya kila siku ni mahali pa utulivu na recharge baade ya siku ndefu. Nimepanga kwa minimize ili nisiwe na vitu vingi vinavyo chokesha kuta zimepakwa kwa rangi nyeupe au kidogo badge. Zinanituliza macho na zinafanya chumba kionekani kikubwa zaidi kuliko kilivyo. Si rangi kali ili iwe peaceful wakati wakulala na kuamka. Kitanda changu ni double board, comfortable sana. Nimeweka mattress nzuri na white sheets lakini pamoja na pillows nyingi ili niweze kurelax vizuri huwa nalala kama mtoto kinaniridhisha kabisa aswa wakati nime choka. Toka dirishani naweza kuona miti na bustani kidogo asubui mwanga wa jua unaingia vizuri na wakati wajoni huwa naona sunset au ndege wakiruka inafanya nihisi karibu na nature hata nikiwa mjini Kitu kinachokipenda zaidi chumbani ni mmea mdogo ni meweka karibu na dirisha na kitabu au mbili kwenye bedside table. Inafanya chumba kiwe refresh na chenye uhai na huwa nasoma kidogo kabla ya kulala.

Kwa kawaida nalala masaa saba Kila usiku hiyo ndio sweet spot yangu ambayo inanifanya niamke nikiwa fresh na nikiwa na energy wiki yote kama nitalala chini ya masaa sita nahisi kichwa kizito nitakuwa slow kazini na mood yangu itakuwa chini kidogo kama nitalala zaidi ya masaa nane wakati mwingine nakuwa glogi na nahisi nimepoteza wakati mwana jaribu kulala karibu na saa nne na nusu au saa tano jioni ili niamke saa Tano asubui au saa sita asubui naturali bila alarm nyingi Wikendi uwa nachelewa kidogo adi saa sita jioni na nalala hadi saa moja na nusu wa asubuhi au saa mbili lakini bado najaribu kushika masaa ya masaa ya saa saba au saa nane ili body clock isichanganyikiwe. Najua wataalamu wanasema watu wazima wanahitaji masaa saba au saatl tatu hours na mimi nimejipima na nkajua faa kulala saa saba ndio inafaa zaidi kwangu inafanya nihisi balance productive na afya zaidi.

Uzoefu wa kushangaza zaidi niliopata ni wakati nilipokwenda kampeni yangu ya pekee kwenye eneo la mbali la mlima. Miaka michache iliyopita, nilikuwa nimechoka na maisha ya kila siku mjini. Hivo nikaamua kuenda mahali pasipo na taa umeme au msongamano wa watu tu mimi, hema na nyota. Ilipofika jioo, nilijenga moto mdogo, nikakula chakula raisi na nikalala inje badara ya ndani ya hema. Giza ilipokuwa kuu kabisa, nilipolala chali na kuangalia juu, hee nilishangaa sana, anga ilikuwa imejaa nyota miliki we ilionekana wazi kama mistari mkubwa na maziwa angani nyota Nyota zilikuwa nyingi sana, ata zikuweza kuzitofatisha na wingu, niliona nyota kadhaa shooting star, zikipita haraka na moja ilikuwa kubwa sana, ata ikawa kwa sekunde kadhaa Nilala huko kwa masaa kadhaa nikiangalia tu nahisi kama nilikuwa mdogo sana mbele ya ulimwengu na wakati uwo uwo nimeunganisha nae hakuna kelele hakuna stress tu utulivu na maajabu ya asili ilinibadilisha tangu wakati huyo najaribu kuenda maeneo kama hiyo mara kwa mara ili kukumbuka kuwa maisha ni makubwa zaidi ya kila siku yetu.

Mafunzo kadhaa ya kazi yamenisaidia sana lakini kuna mawili au matatu ambayo nimeona yanafaa zaidi na yanatumika karibu kila siku katika maisha yangu ya developer. Mafunzo ya kwanza ni Clean Code or Refactoring. Nilipata hii katika online courses moja ilikuwa ya Robert C. Martin, Uncle Bob na kitabu chake Clean Code. Ilinibadilisha kawis urgency nilivyo andika code Kabla nilikuwa naandika code tu ilinifanye kazi lakini baada ya mafunzo hapa haya nilijifunza kuandika code ambayo ni rahisi kusoma kueleweka na kurekebisha badaye Sasa code yangu inakuwa na function ndogo majina mazuri ya variables na comment kidogo tu Kwa sababu code yenyewe ilinajieleza Hii imenisaidia sana wakati wa code reviews ya wakati timu inafanya collaboration watu wanasema code yako inaeleweka haraka mafunzo ya git na version control Hii ilikuwa short workshop nilipofanya na timu yote miaka michache iliopita Kabla nilikuwa na jua gift basics 2 Lakini baada ya mafunzo nilijifunza jinsi ya kutumia branches vizuri kufanya meaningful comments rebancing na kushugulikia merge conflict bila stress sasa kazi yangu inakuwa smooth zaidi hasa wakati tunafanya features kubwa au bug fixes Hii pia inafanya niwe Confident zaidi wakati wa pull requests.

Napenda kuona maendeleo mengi katika jamii yetu haswaa hapa, Afrika kwa ujumla. Hili maisha yawe bora zaidi kwa wote hapa nikupee zile muhimu zaidi moyoni mwangu kulingana na changamoto na fursa tunazo ona sasa hivi. Elimu bora inapatikana kwa wote ningependa kuona elimu ya msingi ya na sekondare iwe bure kabisa na yenye bora. Na vijana wengi zaidi wa kipata fursa ya elimu ya juu na mafunzo ya fundi. Hii itawapa vijana skills za digital, ubunifu na interpreneurship ili waanze kuunda ajira badala ya kuitafuta usawa na kijinsia na empowerment na wanawake vijana wanawake na wasichana bado wanakabiliwa na changamoto kama utakatili, ndoa za mapema na ukosefu wa fursa Ningependa kuona maendeleo makubwa katika haki za wanawake ajira, sawa na ushiriki wa wanawake katika uongozi vijana pia wahamasishwe zaidi kupitia programu kama kama kujitolea serikarini na startups Hili kizazi kijacho kiwe na nguvu na maadili afya kwa wote na maisha marefu kuona hospitali na zaharati zinaboreshwa Bima ya afya inapatikana kwa bei rahisi na kinga thidi ya magonjwa kama maralia Ningependa maisha ya wastani yawe zaidi ya miaka sabini na tano ikiwa miaka 20 na hamsini kama inavyolengwa na watu wakiwa na afya ya kili mpya.

Simu yangu ni rafiki wangu wakaribu huwa inafunguka mara nyingi kwa siku programu ninazo ninayotumia sana nambari moja ni whatsapp hii ndio namba moja huwa nikitumia kuongea na marafiki, familia au hata wafanyakazi, message, calls, group kila kitu kinaenda huko bila hii siku yangu ingekua ngumu sana.

Wakati nikiwa na mgogoro na mtu iwe rafiki mpenzi mfanyakazi au hata mtu wa karibu Huwa najaribu kushugulikia kwa utulivu na hekima ili nisiharibu uhusiano na nipate suluhu na nipate suluhu kwanza natulia na kupumua huwa siwezi kujibu mara moja nikikasirika najipa dakika au hata masaa kidogo ili baridi iingie.Natembea nje nafanya breathing exercise au tu kukaa kimya Hii inazuia kusema maneno ya kuuumiza ambayo baadaya ntajuta Najaribu kuelewa upande wake uwa najiuliza anaweza kuwa anahisi nini kwa nini anafikiria hivyo Hata kama sioni kosa langu najaribu kuona kama kuna kitu ninacho kosa au nilichofanya bila kujua Empathy inasaidia sana na kupunguza hasira naongea naye moja kwa moja na kwa heshima huwa namuomba tuongee uso kwa uso au kwa calls naanza kwa kusema hisia zangu bila kumshambulia nahisi niliumia wakati uliposema hivyo, badala wewe ni mba, uwa nasikiliza bila kukatiza, kisha nasema upande wangu na kwa utulivu, natafuta suluhu pamoja, badala kushinda debate, huwa nauliza tufanye aje ili isirudie, au nadhani suluhu ni nini, mara nyingi tunapata middle ground ambayo inafaa wote wawili.

Napenda uaminifu na ukweli. Napenda watu wanaosema ukweli hata kama ni ngumu kusikia. Sio kuwa harsh bila kwa sababu, bali kuwa na ujasiri wa kusema kile unachofikiria au kile unachotokea bila kuficha au kupamba. Inanifanya ninawaamini kwa moyo wote na niisi salama karibu.

Ndiyo, napenda sana mziki wa jadi, ni moja wa aina ninayothamini zaidi Kwa sababu unanikumbusha mzizi wetu, utamaduni wa historia za Afrika mashariki Si kila siku nasikiliza tu, lakini wakati nikitaka kuhisi connection na asili au kutafakari. Huwa nawasha playlist mziki wa jadi. Napenda sana ngoma za kitama duni za kabila kama maasai ambapo midundo ya ngoma inawaka na dansi inakuwa ina nguvu na maana hizo zinanifanya niskie energy ya jamii na furaha safi.

Siweki picha zangu mtandaoni sana, napendelea kuweka maisha yangu ya kibinafsi private kidogo, huwa napiga picha nyingi kwa ajili ya kumbukumbu pekee, na nazihifadhi tu kwenye simu au cloud yenye binafsi bila kushare publicly, mara chache tu naweza kuweka kitu kwenye instagram au x. Lakini mara nyingi huwa naacha tu, napenda tu kuepuka drama na attention isio lazima.

Ndiyo napenda sana kuendesha besikiri ni moja ya mazoezi ni ninayopenda zaidi kwa sababu inachanganya adventure mazoezi na uhuru wa kutembia mahali popote bila garama kubwa Napenda kuendesha besikiri kwa mazoezi ya kila siku kama kutoka nyumbani kuenda kazini au tu kutembea joni ili kupata hewa safi kutuwa stress inafaa sana kwa afya inaboresha moyo misuri na mood bila kuwa ngumu sana.

Chakula ni na chokula mara nyingi mchana ni chakula chakawaida Simpo chenye kurutubisha na kinachoni, tosha adijioni huwanakula karibu sa saba au adisa saa nane mchana Gali na mboga au marage na nyama samaki kidogo hiyo ndo klasiku gali nzito na mboga za majani, marage na nazi au ya kawaida na kipande cha nyama choma au samaki na tosha sana na inafaa afya.

Napenda sana kutazama mpira wa miguu, football ama soccer na mpira wa kikapu, basketball. Hizi ni ndizo zinazochukua moyo zaidi. Mpira wa miguu ni mchezo wa timu wenye drama, passion, unity inawakilisha inchi au klabu. Na kila goal inakuwa kama sherehe kubwa. Hapa Afrika inatufanya tuwe pamoja kama jamii. Mpira wa kikapu unapenda kwa adretism na pace yake ya haraka Dunks, three points na fast breaks zinakuwa za kushangaza zenye styles Mchezo wa kushangaza nilio utazama kwa football world cup mwaka wa 20 na nne finals kati ya France na Croatia Ilikuwa full of goals, comeback na energy isiyoisha. Kwa basketball game 6 mwaka wa 1998 NBA Finals, Michael Jordan last shot na Bulls ile cult moment inabaki akilini milele Napenda kutazama michezo nyumbani na marafiki yao kwenye dwa na pombe kidogo cha na chakula tiki cheer pamoja au pekee yangu kwenye tv wakati wa big matches Stadium live ni dream lakini si mara nyingi Wakati ninatazama mchezo nahisi excitement underline na furaha safi aswa wakati tumi yangu inashinda inakuwa kama nimewin mwenyewe. Hata nikishindwa inabaki kuwa entertainment na inatutuliza stress.

Mandhari nzuri zaidi niliona ni kadhaa hapa nyumbani. Asili yetu hii ina maajabu yasioweza kueleza kwa maneno tu. Sunset kwenye serengeti. Jua linapo tua nyuma ya nyika peana. Rangi za machungwa, nyekundu na majano zinachanganya na seal hot za acacia trees. Na wanyama kama twiga au tembo inahisi kama painting za mungu mwenyewe. Niliona hii wakati wa safari na ilinifanya nihisi ya amani ya Afrika.

Ndiyo napenda kununua vitu mtandaoni haswa siku hizi ambapo maisha yanakuwa ya haraka na option ni nyingi, siki kila kitu lakini mengi yanafaa zaidi online kuliko kwenda madukani, ni rahisi na inaokoa wakati ninakaa kitandani au sofa, nikiscroll simu au laptop, nikilinganisha bei na reviews haraka, hakuna msangamano juu ya kali au following option nyingi kwenye, jumia, amazon au ata instagram shops, Unaweza kupata vitu zisizopatikana madukani hapa, delivery mlangoni hawa Hapa Kenya, sasa delivery inafanya kazi vizuri package inakuja nyumbani au ofisini na cash on delivery inasaidia.

Rangi ninayoipenda zaidi ni navy blue haswa hii deep navy inayochanganywa na kidogo ya teal au dark blue shades na nifaa sana kwa sababu inanituliza inaonekana elegant na smart bila kuwa flash na inafaa kila maali nguo dekoration nyumbani yao hata wa maandhari za hapa bahari yao anga usiku unanipa hisia ya amani nguvu utulivu kama kuangalia bahari ya kina au anga la usiku unapenda kutumia kwenye shards chinos au ata accessories.

Mkate wa mahindi na chapati za mviringo, hizi ndizo favorite zangu za kila siku, haswa hapa Afrika mashariki ambapo zinapotikana rahisi na zinatosha vizuri. Mkate wa mahindi napenda kwa sababu ni fresh, inaharufu nzuri wakati inapikwa moto, na inafaa vizuri na mboga, maharagwe au nyama choma mara nyingi naamka asubui nakula na chai na maziwa, inatosha hadi mchana bila kunifanya niwe na njaa haraka. Chapati za mviringo inakata kata kidogo na yenye layers inapikwa kwenye tava Napenda kila chakula cha mchana haswa na chips mayai na maharagwe ni crunchy na nje na laini ndani na inafaa ata pekee na chai Wakati wa wikedi napika nyingi na marafiki tukikula tukicheza.

Mimi ni mpenzo wa kahawaze likuliko chai ingawa mara kwa mara chai ni ingia pia napenda kahawa nyeosi mara nyingi amerikano sikwezi. Kunywa kahawa enye maziwa mingi ya utamu sana inanisumbua lakini ikiwa nikwa nyumbani au nimechoka inaweza kunywa. Cold brew au french press kila subuhi mara tu bada kwa muka. Huu ndiyo wakati wangu mtakatifu inawasha machine ya espresso. Au nikishindwa ninafanya pua over kwa makini Uwa siendi kazini bila kawa yangu ya kwanza ni kama boot up sequence yangu. Karibu kila mada hakuna chocolate nyusi kabisa lakini wakatu mingine asa ikiwa nikoenje au baridikali Inazwa kwangeza kidogo ya oatmeal au almond milk. Si maziwa ya kawida sukari hapana kabisa, mara chache sana. Ikiwa nimechoka sana, ninaweka kijiko kidogo cha asali. Mali ninaopenda zaidi ni kunyo balkoni yangu wa subuhi, ni kichunguza juwa, ni nachomoza na andege wa kiruka, au kwenye meza yangu ya kazi na mziki wa lofi au jazz chini chini. Ikiwa niko enja napenda kafe ndogo zenye ya roofu nzuri ya kahawa na watu wa chache, Si zile za Starbucks zenye kelele nyingi. Hai ni bala kichwa kinuma kidogo mwili unaisi nzito na mood yangu uwa chini kabisa Sijisikini miamuka kabisa uwa kama kompita inayajaribu kawa bila power cable inafanya kazi kidogo lakini pole pole ni kwa shida.

Nafurahia sana wakati ninaotumia na familia yangu, ingawa sii mara zote tunaweza kukutana kwa sababu kila mtu ako busy na maisha yake ninaopenda kufanya nao ni kula pamoja, hii ndio favorite yangu kabisa Tukikaa medhani, kula chakula cha nyumbani, ugali nyama, choma, samaki, mboga, hauza, kenyeji na tukiongea tu bila raka, hizi stori za zamani, kejeli, na kucheka adi machozi yanatoka, hakuna kitu kinachoshinda hicho. Huenda matembezi au picnic, mara kwa mara, tunaenda mahali kama Karula Forest au tu pwani kama Mombasa tukikaa family vacation, kucheza na watoto wadogo, kuwafundisha kuongelea au kucheza mpira inanifuraisha.

Ninamkumbuka vizuri sana mwalimu wangu wa hisabati wa Form 3 na. Aalikuwa anaituwa Mr. Omondi. Anabaki akilini mwangu hadi leo. Alikuwa mkali lakini wa haki. Hakupenda upuzi darasani lakini hakuwahi kukemea bila sababu. Akikukosea angekueleza kwa nini umekosea na angekuseidia kuelewa badala ya kukukata tama. Aninifundisha kufikiri, si tu kukakiri, kukariri. Basda kukupa formula tu na kusema hii ndio inatumika hapa. Halikuwa nauliza kwanini hii formula inafanya kazi au kama tunge badilisha hii variable ni kungetokea Hii ni badilisha kabisa adi leo napenda kudidisi mambo kwa undani kwa sababu yake alikuwa na ucheshi wake Angeingia darasani na kusema kitu kama leo tutafanya mazoezi hadi mambo ya hisabati yaingie kichwani mwenu kama chai ya asubui na tukicheka Lakini baadae nga gundua umeelewa vizuri.

Mbao ni mojawapo ya mambo ninayopenda sana. Wakati nina wakati wa kupumzika au nikiwa na marafiki au familia inafraisha sana kwa sababu inachanganya akili kucheka na wakati mwingine hata kelele kidogo. Hii ndiyo mchezo ninayopenda zaidi. Chess, hii ndio favorite yangu number one. Napenda strategy na kufikiria hatua kumi mbele. Mara nyingi, nacheza online au na rafiki yangu ambaye anadai ni grandmaster. Lakini mimi nampiga mara nyingi. Ludo au Monopoly, hizi ni za familia, tukikaa nyumbani, tukicheza hadi usiku na kila mtu anadai, mimi nimeshindwa kwa bahati mbaya tu, Monopoly inachukua muda lakini inafuraisha hadi, tunapigana kwa hoteli na nyumba.

Ndiyo mara kadhaa na ni kila wakati inakuwa na experience tofauti kidogo Lakini mostly, inafurahisha. Hizi ndizo ninazo kumbuka vizuri. Concert ya sauti Sol. Hii ilikuwa miaka michache iliopita Carnival Grounds. Nilinunua tikiti online mapema kwa sababu zilikuwa zinaisha haraka Nilifika mapema nikakaa front row, karibu na stage. Walipoimba Suzana na nishike live Nilikuwa nacheza adi sauti ikaisha. Ilikuwa worth kila senti. Blankets and Wine, Nairobi Hii nilinunua tikiti mara mbili, nili chill sana, unakaa kwenye blanketi, unakula snacks, unakunywa wine na cocktail na mziki mzuri wa live. Ya tikiti ya mwisho ni leo nakumbuka ni stand-up comedy, alikiba na Erico Omondi walipokuwa na show moja Ngong. Nilununua tikiti za regular lakini tulicheka hadi machozi. Eric alipofanya skits za wife, Matillo na Churchill ilikuwa balaa.